Meneja ni mtu ambae amesimamiya kikundi kingine ili wafanye kazi.

Ifadhi ni matendo ya kutunza kitu ili ukuje kuitumia baadaye.

Lala, ni tukio yenye umeweka mwili chini, yaani umelalisha mwili kwa kitanda, ama umepumzika mwili yote umelalisha.

Ratiba ni orodha ya mpangilio vile jambo inafaa kutendeka.

Dirisha ni sehemu ya nyumba ambayo imeekwa ili unaeza fungua iingize baridi ama iingize mwangaza.

Tuseme ni nizi chombo cha kuweza wewe uingie kwenye show media ama uingie kwenye teknolojia. Ni chombo ambayo mtu anafanyia kazi ofisini.